Nina sharekea mafanikio ya timu yangu kwa kuwa pamoja na kwenda mahali kucheza pamoja na jambo hili nasaidia maana mimi siyo mtu ambaye ni nakunywa pombe na kwa hivyo mafanikio haya tunapokuwa nje na timu yangu tunakikisha komba tunasherekea kwa pamoja, kwa michezo, kwa nyimbo na hata video vile kupiga vifijo na vigelegele.